Mimi uhifadhi data yangu katika sehemu mbalimbali, salama, ili kuzuia kupotea au kuharibika. Kwanza, uhifadhi data yangu kwenye simu na kompyuta yangu binafsi. Vifaa hivi hunisaidia kuhifadhi taarifa muhimu kama picha, nyaraka za masomo na kumbukumbu nyingine muhimu. Pia uhifadhi data yangu kwenye kifaa cha kuhifadhi data cha nje. Njia hii hunisaidia kuwa na nakala ya ziada ya data yangu, endapo simu au kompyuta itaharibika. Hii ni njia salama kwa sababu huniruhusu kuhamisha data kwa urahisi kutoka kifaa ki moja hadi kingine. Zaidi ya hayo, uhifadhi data yangu mtandaoni kupitia uhifadhi wa mtandaoni kama vile barua pepe au akaunti maalumu za mtandao. Njia hii ni nzuri kwani naweza kupata data yangu wakati wowote na mahali popote mradi tu niwe na mtandao wa interneti. Kwa ujumla, kuhifadhi data katika maeneo tofauti, hunisaidia kulinda taarifa zangu muhimu na kunipa amani ya moyo. Nijambo la muhimu kwa kila mtu kuhakikisha data yake iko salama wakati wote.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku wa kukaanga. Ninakipenda sana chakula hiki kwa sababu kina ladha nzuri, hunishibisha na hunifanya nijiskie furaha kila ninapo kila. Mara nyingi, hupenda kukila nyumbani pamoja na familia yangu au katika mgahawa mdogo ulioko karibu na nyumbani kwetu. Ladha ya wali na kuku wa kukaanga ni tamu na yenye kuvutia sana. Kuku huwa laini ndani na mkorofi nje. Kuku wali ukiwa mweupe, laini na wenye harufu nzuri. Mchanganyiko wa vyakula hivi hunifanya nitamani kula zaidi kila ninapo kiona. Harufu yake wakati kinapopikwa hunivutia hata kabla ya kukila. Na kumbuka mara ya kwanza nilipokila chakula hiki, ilikuwa nyumbani wakati wa sherehe ya kifamilia. Mama yangu ndiye aliyepika na alinieleza kuwa ni chakula maalumu kinachopendwa na watu wengi. Alinieleza pia faida zake kama vile kuupa mwili nguvu na kuujenga mwili. Tangu siku hiyo, nilianza kukipenda chakula hicho sana. Ninapenda kula wali na kuku wa kukaanga hasa wakati wa sherehe za kifamilia, siku kuu kama krismasi, siku za kuzaliwa na mwishoni mwa wiki ninapokuwa nyumbani bila shughuli nyingi. Pia napenda kukila baada ya kufanya kazi au kusoma kwa muda mrefu kwa sababu hunipa nguvu na kunirudishia hamu ya kufanya mambo mengi. Mara ya mwisho nilikila chakula hiki, ilikuwa jumapili iliyopita nikiwa nyumbani pamoja na familia yangu. Tulikula kwa furaha, tukashiba na kufurahia muda wetu pamoja. Kwa ujumla, wali na kuku wa kukaanga, ni chakula ninachokipenda, zaidi, kwa sababu ya ladha yake nzuri. Kumbukumbu nilizo nazo na furaha ninayopata ninapokila hasa katika nyakati maalumu.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kulingana na aina zake. Kugawanya taka ni jambo muhimu sana kwa sababu husaidia kulinda mazingira na afya ya binadamu. Taka hugawanywa katika makundi tofauti kama vile taka zinazo oza, taka zisizo oza na taka hatarishi. Kwanza, taka zinazo oza kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda na majani huwekwa sehemu maalum. Taka hizi zinaweza kutumika kutengeneza mboji ambayo husaidia kuboresha rutuba ya udongo. Pili, taka zisizo oza kama plastiki, makopo na chupa huwekwa sehemu tofauti ili ziweze kurejelewa tena na kutumika upya. Pia taka hatarishi kama betri sindano au vifaa vilivyoharibika huwekwa sehemu salama ili kuepusha madhara kwa binadamu na mazingira. Kugawanya taka kuna kupunguza uchafuzi wa mazingira na husaidia kuweka mazingira safi na salama. Kwa hivyo, mimi hugawanya taka zangu kwa sababu ni njia bora ya kulinda mazingira, kuboresha afya ya jamii na kuhakikisha rasilimali zinatumika kwa uangalifu.

Ninapofanya kosa kazini, jampo la kwanza ninalofanya ni kulikubali kosa hilo bila kuficha. Kukubali kosa hunisaidia kujifunza na kuepuka kulirudia tena siku zijazo. Pia, hunionyesha kuwa ninawajibika na ninauwadilifu katika kazi yangu. Baada ya kukubali kosa, huchunguza chanzo cha kosa hilo ili kuwelewa kilicho sababisha kutokea kwake. Ikiwezekana, hurekebisha kosa hilo mara moja au humjulisha msimamizi wangu ili nipate msaada unaohitajika. Kufanya hivyo, hupunguza madhara yanayoweza kutokea na hulinda ufanisi wa kazi. Vile vile, hujifunza kutokana na kosa hilo kwa kusikiliza ushauri na mailekezo kutoka kwa wenzangu au wakubwa kazini. Ushauri huo hunisaidia kuboresha utendaji wangu na kukongeza ujuzi wangu kazini. Pia, huweka mikakati ya kuzuhia makosa kama hayo kutokea tena. Kwa ujumla, ninashughulikia makosa kazini kwa kuyakubali, kuyarekebisha na kujifunza kutokana nayo. Njia hii unisaidia kukua kitaaluma na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mafanikio ya timu ni matokeo ya juhudi za pamoja, ushirikiano na kujitolea kwa kila mwanachama. Ninaposherehekea mafanikio ya timu, hufanya hivyo kwa njia inayotambua mchango wa kila mmoja na kuimarisha mshikamano wa kikundi. Kwanza kabisa huwahamasisha wanatimu kwa kutoa pongezi za wazi na za thati nikitambua juhudi binafsi na za pamoja. Hii husaidia kujenga ari ya kazi, kuongeza kujiamini na kuimarisha utamaduni wa kuthaminiana ndani ya timu. Pongezi hizi zinaweza kutolewa kupitia mikutano rasmi au njia za mawasiliano kazini. Pili, husherehekea kwa kuandaa kikao cha pamoja kama chakula cha timu au hafla ndogo ya shukrani. Hafla kama hizi hutoa nafasi ya wanatimu kupumzika, kubadilishana mawazo na kufurahia matunda ya kazi yao kwa pamoja. Pia, husaidia kuimarisha mahusiano na kuongeza mshikamano wa kijamii. Zaidi ya hapo hutumia mafanikio hayo kama fursa ya kutathmini safari ya timu kwa kujadili changamoto zilizokuwepo na mbinu zilizotuwezesha kufanikiwa. Tathmini hii hunisaidia kuhakikisha kuwa mafanikio si mwisho wa juhudi bali ni hatua ya kuelekea malengo makubwa zaidi. Kwa ujumla, husherekea mafanikio ya timu kwa kuyatambua, kuyathamini na kuyatumia kama msingi wa kujenga motisha, mshikamano na maendeleo endelevu ya timu.

Kazini, ninaamini kuwa kutambua na kushughulikia uzoefu wangu ni hatua muhimu katika maendeleo ya kitaaluma na ufanisi wa kazi. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kujitathmini kwa uaminifu ili kubaini maeneo ambayo nahitaji kuboresha. Kujitambua hunisaidia kuelewa mipaka yangu na kupanga mikakati ya maendeleo. Baada ya kutambua udhaifu wangu, huweka malengo ya wazi na yanayotekelezeka ili kuuboresha. Kwa mfano, ikiwa udhaifu wangu unahusiana na ujuzi fulani wakitaaluma, hujitahidi kujifunza kupitia mafunzo, kusoma vitabu, au kushiriki warsha na semina. Pia hujifunza kwa kuuliza ushauri na mrejesho kutoka kwa wakubwa au wenzangu kazini. Vile vile, hutumia mbinu za kupanga kazi vizuri kama kuweka ratiba, vipaumbele na kufuatilia maendeleo yangu. Njia hizi hunisaidia kupunguza athari za udhaifu wangu katika utendaji wa kila siku. Aidha, hufanya kazi kwa karibu na wanatimu ili kushirikiana na kujifunza kutoka kwa nguvu zao. Kwa ujumla, ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujua, kukubali na kuchukua hatua za makusudi za kujiboresha. Mtazamo huu hunisaidia kukua kitaaluma, kuongeza ufanisi na kuchangia vyema katika mafanikio ya taasisi.

Harufu ni nayo ipenda zaidi ni harufu ya maua, hasa maua ya waridi. Ninapo ona maua hayo na harufu yake vinanikumbusha amani, uzuri wa asili na wakati mzure nilio kuwa nayo nyumbani au busta nini. Harufu ya maua hunifanya nijisikie furaha kupomzika na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda pia harufu ya chakula kilicho pikwa vizuri kama wali na kukuwa kukaanga au chakula kilicho na viungo safi. Harufu hizi hutowa hamu ya kula na zinani kumbusha kumbukumpu nzuri za familia na shirehe maalumu. Harufu nzuri ya chakula pia husaidia kuanzisha mazungonzo na kushirikiana na wengine katika furaha. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo kumbuka harufu ya waridi ilikuwa wakati nilipo kuwa na mtoto mdogo katika bustani ya nyumbani kwetu. Mama yangu alinipeleka huko na nikashanga jinsi harufu inaweza kuburudisha moyo na akili. Tangu siku hiyo, harufu ya maua imekua miongoni mwa harufu ninazo penda zaidi. Kwa hivyo, harufu ninayo ipenda zaidi ni ile inayo fanya nijisikie mwenye furaha, amani na kumbukumbu nzuri. Harufu nzuri hutua msisi mko wahisia na hufanya maisha kuwa ya kuvutia zaidi.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hufanya nijisikie mwenye faraja, safi na kupumzika baada ya siku ndefu ya shughuli. Kuoga kwa maji ya moto kunasaidia kuondoa uchovu mwilini na kupunguza mvutano wa misuli, jambo ambalo hufanya nizunguke nikiwa na nguvu na furaha. Mbali na faraja kuoga kwa maji ya moto kunasaidia kusafisha ngozi vizuri. Maji ya moto husaidia kufungua shimo za ngozi, kuondoa vumbi, mafuta na uchafu ulio zama ndani. Hali inayofanya ngozi kuwa laini na yenye afya. Pia husaidia kupunguza baridi hasa wakati wa msimu wa baridi au asubuhi za mapema. Nakumbuka mara ya kwanza nilipooga kwa maji ya moto nilikuwa nyumbani wakati wa msimu wa baridi. Mama yangu ndiye alinipeleka kwenye jiko la moto na kunionyesha jinsi ya kuyachumia maji hayo kwa uangalifu. Tangu siku hio, kuoga kwa maji ya moto kumeendelea kuwa jambo ninalopenda sana. Haswa siku ninapo hisi uchovu au baada ya michezo. Kwa ujumla, kuoga kwa maji ya moto ni jambo ninalopenda kwa sababu kunanifanya nijisikie safi, furaha na kuimarisha afya yangu. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na hufanya mwili na akili zangu kuwa tayari kwa shughuli nyingine.

Napendelea mahali pakimya kuliko pakelele. Mahali pakimya hufanya nijisikie amani, utulivu na kunisaidia kufikiria vizuri. Ninapokuwa kimya, ninaweza kusoma, kuandika au kutafakari bila usumbufu wawote. Pia, huchangia katika kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Kwa upande mwingine, pahali pa kelele huwa na changamoto nyingi. Kelele zinaweza kusababisha usumbufu, kushusha umakini na hata kuchanganya mawazo yangu. Hata hivyo, mara nyingine, kelele ndogo kutoko kwa watu wanapo furahia au watoto wanako cheza, huchangia hisia za furaha na mshikamano, lakini bado sipendi mahali palipojaa kelele mara kwa mara. Na kumbuka mara ya kwanza nilipoona umuhimu wa kimya, ilikuwa wakati nikiwa maktabani, nikiwa nikisoma kitabu. Kimya kilinisaidia kuelewa vizuri na kufurahia maudhui ya kitabu hicho. Tangu siku hiyo, kimya limekua ni jambo ninalo penda sana katika maisha yangu ya kila siku hasa wakati wakazi au masomo. Kwa hivyo, napendelea mahali pakimya kwa sababu hufanya nijisikie utulivu, kunisaidia kushugulikia kazi zangu kwa ufanisi na kunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Mahali pakimya ni muhimu kwa kila mtu anayependa kufanya mambo kwa makini na kufurahia amani ya akili.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu huniwezisha kuelewa kinacho endelea duniani na kuishi kwa uelewa wamambo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kila siku huwa ni napitia habari kutoka televisheni, radio, mitandao ya kijamii na tuvuti za habari ili kupata taarifa za matukio ya kimataifa, mafanikio ya kisayansi, michezo ya kimataifa, mashindano ya muziki na mashauriano ya viongozi wa dunia ni baathi ya matukio ni nayo penda kufuata zaidi. Kufuatilia matukio haya, kunanipa mtazamo mpana wa dunia, kunisaidia kujua changamoto zinazo kabili inchi mbalimbali na kunipa fursa ya kujifunza mambo mapia. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo shirikishwa na mama yangu katika kuangalia habari za kimataifa kupitia televisheni. Aliniambia jinsi kila tukio la kimataifa linaweza kuadhiri maisha yetu moja kwa moja au kwanjia isio ya moja kwa moja. Tangu siku hiyo nimekua nikiwekeza muda wangu kufuata matukio muhimu ya dunia. Mara ya mwisho nilifuatilia matukio ya kimataifa ilikuwa wiki ilio pita. Nilipo angalia taarifa za mashindano ya kimataifa ya michezo na pia vikao vya umoja wa mataifa. Hali hii ili nifanya nijisikie kuwa na uelewa mzuri wa dunia na kunipa mazungumzo mazuri na marafiki wangu. Kwa ujumla, kufuata matukio ya kimataifa ni jambo muhimu kwangu kwa sababu huniwezesha kuwa na uwelewa mpana wa dunia kunipanua maarifa na kunisaidia kushiriki mazungumzo yenye maana kuhusu mambo yanayo tokea duniani.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo ni nzuri, rahisi, na zinazofaa kwa hali mbalimbali. Kwa mfano, napenda kuvaa shati safi au blausi pamoja na suruali au sketi inayofaa kwa sababu hufanya nijisikie vizuri, kujiamini, na kuwa na heshima mbele ya wengine. Pia napenda nguo za rangi za kawaida au rangi zinazofanana kwani hutoa mwonekano wa heshima na mpangilio mzuri. Ninapenda pia nguo za michezo au za starehe wakati wa mapumziko, safari au michezo ya shule. Hizi hufanya nijisikie huru, rahisi kusogea na kufurahia shughuli za kila siku bila vizuizi. Kwa hafla maalumu kama sherehe za kifamilia au sherehe ya shule, napendelea kuvaa nguo za rangi za kuvutia na zinazofaa kwa tukio hilo. Kwani hutoa hisia ya furaha na heshima kwa wale wote waliopo. Kwa ujumla, napendelea kuvaa nguo zinazonipa faraja, kujiamini na zinazofaa kwa tukio lolote. Nguo nzuri huchangia mwonekano wa heshima, furaha na hisia nzuri za kibinafsi.

Kama ningependa kutembelea mji wowote duniani, ningechagua mji mkuu wa ufaransa. Mji hu ningeuchagua kwa historia yake Tajiri, sana, utamaduni na pia majengo ya kipekee yaliyomo huko. Kutembelea mji huo, kunanipa fursa ya kuona moja kwa moja mambo ambayo ni meyasoma au kuona katika picha na filamu. Na hivyo kuongeza uelewa wangu wa tamaduni mbali mbali. Pia napenda mji huo kwa sababu ni mji unaojulikana kwa mavazi ya mitindo na maonyesho ya sanaa. Jambo linalo nifaa sana kwani ninashauku ya mitindo na urembo. Kutembelea mji huo kunanipa fursa ya kujifunza na kupata msukumo wa ubunifu katika maisha yangu ya kila siku na kumbuka mara ya kwanza niliposkia kuhusu mji huo ilikuwa shulene wakati mwalimu wetu alituonyesha picha za majengo, meji na bustani zake Nilivutiwa sana na urembo wake na mara moja nilianza kuota kutembelea mji huo siku moja. Tangu wakati huo, mji huo umekua kwenye orotha ya miji ninayopenda kuona. Kwa hivyo, ningependa kutembelea mji mkuu mji mkuu kwa sababu ya burudani bali pia kwa ajili ya kuchifunza, kupata msukumo na kuonja tamaduni tofauti, kutembelea mji huu kunanipa uzoefu wakipekee na kupanua maarifa yangu ya dunia.